Kwa kawaida, mimi hufua nguo mara moja au mara mbili kwa wiki, hii hulingana na kiasi cha nguo na ratiba yangu ya kila siku. Sipendi kuziacha zikusanyike kwa mda mrefu kwa sababu hiyo hufanya kazi ya kufua, ionekane kuwa ngumu, saidi na pia ya kuchosha sana. Mimi pia hupanga kufua katika siku ambazo nina muda wa kutosha ili nifanye kazi hiyo kwa utulivu bila haraka yoyote. Kufua mara kwa mara hunisaidia kudumisha usafi mpangilio na kunifanya nijisikie vizuri ninapovaa nguo safi kila siku.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu na shukrani. Hua ninachukua muda wa kutafakari mwaka uliopita, changamoto, nilizopitia, na mafanikio niliyofikia ni wakati wa kujikumbusha safari ya maisha na kushukuru kwa uhai na afya. Mara nyingi husherekea siku hiyo nikiwa na familia au marafiki wa karibu tukishiriki chakula mazungumzo na vicheko pia sifanyi sherehe kubwa kila wakati lakini hupenda kuifanya siku hiyo iwe ya maana kwa kujiwekea malengo mapya na kujipa motisha ya kuendelea mbele kwa mwaka unaofuatia.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na hunifanya nifurahie muda wa kula. Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nijiskie nimeridhika na huchangia hali nzuri ya moyo hasa ninapokula pamoja na familia au marafiki. Hata hivyo, mimi hupenda chakula kiwe kitamu na pia chenye afya si ladha tu. Huamini kwamba kula chakula kilichoandaliwa vizuri kwa usafi na kwa kiasi husaidia sana kudumisha afya njema na nguvu za mwili pia. Kwa ujumla, chakula kitamu hunipa raha lakini afya ubaki kuwa kipaumbele katika maisha yangu.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali na mboga za kienyeji hasa ukipikwa na kuliwa pamoja na mboga kama sukuma wiki au kunde. Napenda chakula hiki kwa sababu ni cha asili chenye kushibisha na kinanipa nguvu kwa mda mrefu sana. Zaidi ya hayo, chakula cha jadi hunikumbusha nyumbani na utamaduni wetu. Hunifanya nijisikie karibu sana na familia na mizizi yangu, hasa kinapoliwa pamoja na wengine. Kwa ujumla, ni chakula rahisi lakini chenye thamani kubwa kiafya na kitamaduni katika maisha ye yangu.

Nimewai kusafiri katika maeneo mazuri hasa, mombasa na naivasha. Mombasa ni pazuri kwa sababu ya bahari, fukwe safi na upepo mwanana. Unaotuliza mwili na kupumzisha akili. Huku naivasha ikivutia kwa mandhari ya asili, ziwa na utulivu wake usiopatikana pahali pengine popote humu nchini. Maeneo haya yalinipa nafasi ya kupumzika, kufurahia mazingira na kupata uzoefu mzuri nje ya maisha ya kawaida na maisha ya kila siku katika maisha haya yangu.

Kwa kawaida, mimi nachaji kifaa changu mara moja kwa siku hasaa jioni au usiku baada ya kukitumia siku nzima. Mimi hufanya hivyo ili kuhakikisha kina nguvu ya kutosha kwa matumizi ya siku inayofwata bila usumbufu wowote. Hata hivyo, siku ambazo matumizi huwa mengi kama kutumia intaneti, video au mawasiliano ya muda mrefu, mimi huweza kuchaji mara mbili kwa siku. Huwa makini kuchaji kwa wakati unaofaa ili kuepuka kifaa kisizimike ghafla na kuhakikisha kinadumu kwa muda mrefu bila kuharibika.

Napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya burudani, mazoezi na ushirikiano. Unanifanya nijisikie mwenye nguvu, hunisaidia kuboresha afya ya mwili na pia kunipa nafasi ya kupunguza msongo wa mawazo. Ninapocheza mpira, hufurahia kukimbia, kushirikiana na wachezaji wenzangu na kupanga mikakati kama timu. Zaidi ya hayo, mpira wa miguu hunifundisha nidhamu, uvumilivu na kufanya kazi kwa pamoja. Ni mchezo unaonipa furaha, kunijenga kimwili na kiakili na pia kunifanya nijisikie hai na mwenye motisha.